Mimi si Marekani, sasa nitajwa aje vitu vya Marekani. Lakini rugby bana, kuna Kenyan Sevens bana. Tukona wazii manze hadi tuna compete na nchi zingine top huko kila siku tuko kwa hizo ma opens. Rugby sisi ni wabaya. Tunakumbuka kina Colins injera. Anthony Ayonde. Hao ni wazii.